Safari inaanza gizani saa kumi na moja safari inaanza gizani saa kumi na moja alfajiri tukiwa tunapanda kuelekea ukingo wa kreta. Hewa ni baridi kali yenye ni unyevu Ikinukia harufi ya miti ya kale na ardhi iliyoloa umande Unapofika ukingoni giza inaanza kutatua, kutanua na kuruhusu mwanga hafifu wa kwanza asubuhi hapo ndipo unaposimama na kutazama chini kwenye bonde ambalo lina upana wa kilomita kumi na tisa. Kwa dakika hiyo kwanza unahisi pumzi yako ikikatika na kama umesimama kwenye ukingo wa ulimwengu mwingine kabisa. Jua linapoanza kuchungulia nyuma ya mlima ya mbali mandhari inabadilika kuwa turubai ya rangi ambazo hakuna msanii anayeweza kuzinakili kikamilifu. Rangi mawingu mazito meupe yanayoninginia ndani ya bonde yanaanza kugeuka. Yanaanza kugeuka kuwa rangi ya pinki na dhahabu, chini ya mawingu hayo nyasi za bonde zinaanza kuonekana katika rangi ya kijani, kibichi na manjano iliyofifia. Mvuke unaziona chemchemi za maji, zikitoa mvuke mwepesi unaopaa angani, huku ziwa magadi ikilikia limezilaza katikati ya bonde kama kioo kikubwa kilichopasuka, kikionyesha rangi zote za angani. Huu ni wakati utulivu wa kishindo, hakuna sauti ya binadamu ni wewe na uumbaji pekee. Uzuru wa mandhari hii inakamilishwa na uhai uliomo ndani yake unapoanza kushuka kuelekea ndani ya bondo unashuhudia maajabu ya asili viumbe. Naona mamia ya pundamilia na nyumbu wakitembea kwa safu ndefu kuelekea kwenye maji miili yao ikingara kwa mwanga wa asubuhi. Tembo na faru, unaweza kumuona tembo mzee mwenye pembe ndefu akipita kwenye msitu wa lerai. Au faru mieusi akijitokeza kwenye ukungu. Hapa mandhari sio picha tu na tuli ni picha inayopumua. Kila mnyama anajua nafasi yake katika mfumo huu na unahisi heshima kubwa kwa ulinganifu wa asili. Uzuri wa mandhari hii haupo kwenye macho tu. Unaposhuka chini kabisi unaguzwa na harufu. Harufu ya chumvi kutoka ziwani ikichanganyika na harufu ya nyasi kavu na mkojo wa wanyama wa porini. Ni harufu ya asili isiyoguzwa. Sauti ya kicheko cha fisi kwa mbali mlio wa pundamilia na milio ya ndege wa jamii ya korongo. Sauti hizi zinatengeneza muziki wa asili ambayo unazidisha uzuri wa kile unachokiona. Unahisi kuwa umerudi nyumbani kwenye asili ambayo binadamu wa kale aliwahi kuishi maelfu ya miaka iliyopita. Kwa nini hii ndiyo mandhari zuri kabisa zaidi kwangu kwa sababu inanikumbusha unyenyekevu kusimama mbele ya kreta kubwa kiasi hicho iliyotengenezwa na mlipuko wa vulkano miaka milioni iliyopita kunanifundisha kuwa maisha ya binadamu ni ya muda mfupi sana inanipa mtazama mpya au matatizo yangu yanakuwa madogo mbele ukubwa wa ngorongoro. Uzuri huu unanipa nguvu, unanipa amani na unanipa sababu ya kutaka kulinda sayari yetu kwa nguvu yangu yote. Hata sasa nikifunga macho yangu naweza kuna ule ukungu ukisambaa na kusikia sauti ya upepo uliokuwa ukipita kwenye ukingu wa bonde. Mandhari nzuri sio ile unayoitazama na kupiga picha bali ni ile unayoingia ndani ya damu ya damu yako ona kubaki hapo milele Gorongoro ni zaidi ya mahali ni hisia ya uhuru na utakatifu wa asili na kumbu kumbu ambayo ntaibeba maisha yangu yote kama mfano wa kilele cha uzuri wa dunia yetu.

Hatua ya kwanza na muhimu zaidi ni kutengeneza mazingira ambapo kila mwanatimu anajihisi salama kisaikolojia. Ushirikiano hufaa pale watu wanapoogopa kukosea au kuonekana wajinga. Mimi huimiza utamaduni ambapo maswali yote yanakaribishwa na makosa yanachukuliwa kama fursa ya kujifunza sio za kulaumia. Wakati mwanatimu anajua kuwa mwenzake wanamlinda mgongo, anakuwa tayari zaidi kutoa mawazo yake ya kiubunifu na kusaidia wengine bila hofu ya ushindani usio na afya. Watu hawezi kushirikiana kama hawajui wanaelekea wapi, kazi yangu ni kuhakikisha kila mmoja anaelewa kwanini tunafanya kazi hii. Badala kusema tu tunahitaji kukamilisha mraadi mimi huonyesha jinsi kazi ya kila moja inavyo ungana na ya mwenzaki ili kuleta matokeo makubwa timu inapojiona kama sehemu ya mashine moja kubwa inayoelekea kwenye ushindi wa pamoja hisia ya mimi hupotea na nafasi yake kuchukuliwa na hisia ya sisi ushirikiano bora hautokani na watu wanaofanana bali unatokana na watu wenye vipaji tufauti vinavyokamilishana Mimi huhimiza timu kutambua nguvu za kila mmoja kwa mfano ikiwa mmoja ni mzuri wa namba na mwengine ni mzuri wa kuelezea mawazo Mimi huwakutanisha wafanyikazi pamoja ninaposisitiza kuwa tuko hapa kwa sababu sote tunahitajiana Mwanatimu anajifunza kuthamini mwenzake ni si kama mpinzani bali kama kiungo muhimu ambacho bila hicho kazi haiendi mawasiliano ndiyo mafuta yanayofanya injini ya ushirikiano izunguke Mimi huhimiza matumizi ya mifumo ya kisasa ya kijiditali kama Slack, Trello au Microsoft Teams ili kuhakikisha taarifa zinawafikia wote kwa wakati mmoja. Lakini zaidi ya teknoloji ya mimi hupanga vikao vifupi vya kila subuhi ambapo kila mtu anasema anachofanya na wapi anahitaje msaada huu ni muda kuondoa vizuizi na kuhakikisha hakuna anayebaki nyuma. Kwenye mpira wa miguu, watu hushangilia aliyefunga goli, lakini kocha bora ushangilia aliyetoapasi ya mwisho. Vivyo hivyo kazini, mimi sitoi pongezi kwa mshindi huyo pekee tu. Mimi husherehekea matukio ambapo, mwanatimu alimsidia mwenzake kukamilisha kazi yake Kwa kutoa sifa ya ushirikiano, ninatuma ujumbe kuwa thamani yako kazini haipimwi tu kwa unachofanya peke yako, bali kwa jinsi unavyowafanya wengine wawebora zaidi. Popote pale walipo binadamu wenye mawazo tufauti migogoro ni lazima itoke siri sio kuipuka bali ni kuitatua mapema kwa njia ya kiungwana mimi hufundisha timu yangu jinsi ya kutua na kupokea maoni yenye kujenga. Tunapo zingatia tatizo na sio mtu ushirikiano hauvunjiki Badala yake migogoro, ikitatuliwa vizuri, huimarisha, uaminifu na kusaidia timu kukua zaidi Mwisho wa siku ushirikiano ni tabia inayojengwa kila siku Mimi huongoza kwa mfano nikiwa tayari kusaidia Nikiwa mwazi kuhusu changamoto zangu na nikiwa na wa kwanza kuomba msaada timu inapoona kiongozi wao anathamini ushirikiano kuliko umimi wao pia hufuata nyayo hizo jamii au timu inayoshirikiana ni kama kifungo cha vijiti kimoja ni rahisi kuvunjwa lakini vikiwa pamoja havishindiki.